Napenda rangi nyeusi, toka nikiwa mdogo, nimekuwa nikifuatilia na kupenda rangi nyeusi. Na mpaka sasa napenda, kwa hivyo rangi yangu ya kupendwa sana ni rangi nyeusi naipenda sana rangi nyeusi kwa sababu ya muonekano wake. Hauonekani kama kungaa sana, hivyo ni rangi ambayo naipenda toka nikiwa mtoto, rangi nzuri sana rangi nyeusi.

Natumia kompyuta yangu kufanya kazi nyingi kama kazi za kutumia Excel kwa ajili ya kazi zangu za kiofisi. Pamoja na kazi zangu za ki uhasibu natumia sana Excel. Kwa hivo Excel ni kompyuta imekua ikinisaidia sana katika kazi zangu za kila siku. Hivyo kompyuta ni nyenzo muhimu sana. Lakini pia naitumia kuangalia movie kucheza games ambazo nazipenda. Hivyo hunisaidia kupoteza muda na kupunguza mawazo. Wakati nikiwa na mawazo mengi sana.

Mara nyingi hufanya marafiki wapya kutokana na mienendo na tabia zao. Nikikutana watu mbalimbali, tukijadili na kuangalia mienendo yao inavyokwenda. Ni sababu moja kunifanya niweze kutengeneza marafiki wakati mwingine katika majukwaa mbalimbali, katika kazi na katika matamasha mbalimbali ya kimuziki. Tukikutana kwa ajili ya kujadili mambo fulani. Nikiona watu hao wanaendana na tabia na mienendo yangu. Kwa hivyo huwafanya marafiki, si kazi sana kufanya marafiki wapya hutegemea tu na mienendo na tabia zao kama zitanifaa na zitaendana na kile ninachohitaji katika maisha yangu huweza kuwafanya kuwa marafiki wapya.

Nimewahi kupokea zawadi ya nguo kutoka kwa wazazi wangu nadhani ndio zawadi nzuri ambayo nimewahi kupokea. Ikuwa ni siku ya maafali yangu kuhitimu kidato cha sita. Mama yangu aliniletea nguo ilikuwa ni nzuri sana niliipenda sana hiyo nguo kwa upande wangu ilikuwa ni zawadi nzuri sana na nilifurahia sana kupata zawadi ile kwa wakati huo hivo zawadi ya nguo ndio zawadi nzuri niliyowahi kupokea katika maisha yangu.

Kazi inaochukia sana ni kazi ya kupika, ndo kazi yambayo kwangu mimi kiukweli inanichosha sana, hivo sipendi sana kupika. Kwa hiyo ni kazi yambayo sipendi. Imekuwa kini sumbua wakati mwingi, wakati mwingi ambao niko peke yangu. Nikiangaika sana kutafta namna kuitatua iyo changamoto kwa hivo. Kazi ya kupika si kazi nayoipenda sana ninaichukia na siipendi.

Ndiyo ni napenda chakula kitamu sasa. Chakula nacho kipenda zaidi ni wali, wali nyama, na malage, na mboga za majani. Mekuwa ni chakula ambacho nakipenda sana. Mboga za majani kama chainizi, mboga kama mchicha. Ndo chakula nacho kipenda zaidi. Toka nikiwa mtoto, nimekuwa nikiflaia sana. Kula wali nyama, wali malage. Ndo chakula kitamu kwangu mimi. Nacho kipenda zaidi, na kinanivutia sana wakati wowote. Napo, itajikula chakula. Asa wakati wa jioni, nikila wali nyama, wali malage. Napendezwa sana, na kuvutiwa sana. Na ujiisi kuwa nimebuludika sana. Ni kila wali nyama au wali malage. Ikichangaywa na mboga za majani kama chinezi nikipata na matunda hapo kati naflai sana na kupendezwa sana.

Ningependa kuzungumzia shule ya Priimali. Shule ya msingi ambayo ndiyo msingi zaidi wa elimi yangu. Kwenye shule ya msingi ni na wakumbuka walimu wengi lakini walimu wana aliyewa akinivutia sana. Ni mwalimu gresi ambaye alikuwa akinifundisha somo la hesabu. Kwa hivyo nina mkumbuka sana kwa sababu ya ucheshi wake na uwezo wake wa kufundisha. Na alikuwa ni mkarimu na mwenye kufundisha na kuelewa. Na kuelewa si mwalimu mkali ambaye angeweza kusababisha nisiweze kulipenda somo lake. Kwa hivyo nilipenda somo lake. Na hivyo ikanisababisha niweze kumkumbuka. Katika kipindi changu cha elimu ya shuleni. Ndiyo mwalimu ninaye mkumbuka zaidi. Kutokana na ucheshi na uweze wake mzuri wa kufundisha wenye manufaa katika maisha yangu pia.